Somo nililolipenda shuleni ni geography kwa sababu lilinisaidia kuelewa dunia na jinsi inavyofanya kazi. Nilipenda kujifunza kuhusu hali ya hewa, ramani, nchi tofauti na mazingira. Pia ilinifanya kuelewa jinsi mazingira yanavyo athiri maisha ya watu na shuguli zao za kila siku. Jambo lilofanya somo liwe la kuvutia sana kwangu.

Napenda mikutano ilio fupi na yenye mpangilio mzuri, ambapo kila mtu anajua anachozungumzia. Napenda mikutano inayotoa nafasi ya kila mtu kushiriki mawazo na kutua maoni yake, ili tupate maamuzi bora. Pia napenda mikutano yenye utulivu na inayolenga suluhisho, badala ya ile inayopoteza muda kwa maneno mengi yasio na maana.

Kumbukumbu nzuri kutoka utotoni ni kucheza na marafiki na familia, hasaa michezo ya shule au shambani. Nilifurahia pia likizo na matukio ya familia kama sikukuu au hafla ndogondogo. Kila kumbukumbu ile ilinifanya nijisikie, furaha na kunisaidia kushirikiana na wengine vizuri.

Zawadi nzuri ndiliyo wahi kupokea ni simu kutoka kwa binamu yangu. Nilifurahia sana kwa sababu ilikuwa yenye thamani kubwa kwangu na ilinifanya nijisikie maalumu. Simu hiyo ilinisaidia kuwasiliana na marafiki na familia kupata habari na pia kwa burudani kama muziki au video.

Naanza muradi mpya kwa kupanga vizuri hatuwa za kufanya kazi, kueka malengo madogo madogo na kuelewa vizuri kile kinacho hitajika. Pia napanga vipaumbele, kugawa majukumu ikiwa kuna wengine na kuhakikisha nina vifaa vyote au tarifa muhimu kabla ya kuanza. Hii husaidia muradi kuenda vizuri bila matatizo.

Najikinga na jua kali kwa njia kadhaa. Moja wapo ya njia ni kuvaa kofia au kutumia mwavuli ili kupunguza mwanga wa moja kwa moja kichwani. Kuvaa nguo nyepesi na zenye rangi ya mwanga kama pamba ni njia nyingine. Pia mimi hupaka sunscreen ili kulinda ngozi didhi ya miale ya UV. Pia napenda kukaa kivulini hasa wakati wa mchana jua likiwa kali zaidi.

Napenda kununua vitabu zaidi. Napenda kusoma na kujifunza mambo mapya. Hivyo vitabu huwa ni kipaumbele changu. Pia wakati mwingine, napenda kununua vitu vidogo vya burudani kama stationary au vitu vya kuchekesha nyumbani. Kununua vitu hivi, kuna nifanya nijisikie furaha na kushugulika kwanjia nzuri na muda wangu wabure.

Mwandishi ni nae mpenda zaidi ni Chinua Achebe. Napenda jinsi anavyoeleza maisha na tamaduni za Afrika kwa maneno raisi lakini yenye nguvu kubwa. Vitabuvya kevi na nifundisha kuhusu historia, maisha ya jamii na madili. Huku pia vikiburudisha. Things Fall Apart ni kitabu chake ni nacho. Penda sana kwa sababu kinaonyesha changamoto za mabadiliko ya kijamii na historia ya Kiafrika kwanjia ya kuvutia na ya kufikiri.